Kushindwa ni hali ya kutofikia lengo, lililo kusudiwa au kutofanikiwa katika jambo fulani baada ya jitihada kufanyika. Neno hili linatokana na kitenzi kushinda ambapo kuongeza kiambishi kuu na kubadilisha muundo kuna leta maana ya kupoteza au kutopata ushindi. Hata hivyo, maana ya kushindwa ni pana zaidi kuliko kupoteza tuu katika mashindano. Inaweza kumaanisha kutotimiza matarajio kutofaulu mtihani au kutokamilisha jukumu fulani kwa mafanikio Kwanza, katika muktadha waelimu, wanafunzi anaweza kushindwa mtihani kwa kupata alama za chini kuliko kiwango kinachohitajika Hapa kushindwa sio mwisho wa safari bali ni ishara ya kwamba kuna sehemu inahitaji kuboreswa wanafunzi wengi waliofanikiwa maishani waliwahi kushindwa katika hatua fulani lakini walitumia uzoefu huo kama somo la kujifunza na kuboresha juhudi zao. Katika michezo, kushindwa hutokea pale timu au mchezaji anapopata matokeo mabaya zidi ya mpinzani wake. Kwa mfano, katika mashindano ya soka ya FIFA World Cup, timu nyingi hushindwa kabla ya kufikia hatua ya mwisho. Hata hivo, kushindwa kuko huwa sehemu ya mshakato wa wa ushindani na mara nyingi timu hurudi zikiwa na maandalizi bora zaidi. Kisaikolojia, kushindwa kunaweza kuathiri hisia za mtu. Mtu anaweza kuhisi huzuni au aibu au kukatatamaa, lakini wataalamu wa saikolojia wanaeleza kuwa mtazamo wa mtu. Juu ya kushindwa ndiyo unaoamua athari zake. Kama mtu atachukulia kushindwa kama fursa ya kujifunza, basi atajijenga zaidi, lakini akichukulia kama mwisho wa kila kitu, anaweza kupoteza ari na kujiamini. Jamii? Jamii nyingine huona kushindwa kama aibu, hasa katika mtihani au biashara. Hali hii inaweza kuongeza shinikizo kwa mtu binafsi. Hata hivo, kama jamii zinazo endeleza ubunifu na ujasiri ya mali, kushindwa kunaonekana kama hatua ya kawaida kuelekea mafanikio. Wafanyi biashara wengi maarufu duniani waliwahi kushindwa marakadhaa kabla ya kufanikiwa. Kiuchumi, katika biashara, kushindwa kunaweza kumaanisha hasara ya kufungwa kwa mradi, lakini pia kuna msemo unaosema kushindwa ni daraja la mafanikio. Hii inamaana kwamba kila kosa au hasara hutoa somo la koboresha mipango ya baadaye. Kiroho na kifalsafa kushindwa humfundisha mtu unye nyekevu uvumilivu na subira. Hali hii husaidia kutambua mipaka yoyote na umuhimu wa juhudi endelevu. Maranyingi watu walio pitia kushindwa huwa na huruma zaidi kwa wengine na uelewa mpana wa maisha kwa ujumla. Kushindwa siyo mwisho wa safari bali ni sehemu ya maisha ya mwanadamu ni hatua inayoweza kumjenga mtu au kumvunja kutegemea mtazamo wake kushindwa kunatoa nafasi ya kujifunza, kurekebisha makosa na kurudi kwa nguvu zaidi Hivo, badala ya kuogopa kushindwa ni vyema kukiona kama somo muhimu katika safari ya mafanikio.

Mjomba ni neno la kiswahili linalomanisha ndugu wakiume wa mama yako yani kaka au mdogo wa mama katika mfumo wa uhusiano wa kifamilia mjomba ni sehemu muhimu ya uko wa mama ananafasi ya kipekee katika maisha ya watoto wa dada ya kwanza kwa maana ya moja kwa moja Mjomba ni ndugu wa damu anae husiana na mtu kupitia upande wa mama kwa mfano kama mama yako anakaka huyo kakayake ndio mjomba wako uhusiano huu huitwa uhusiano wa pande ya mama tofauti ya baba mdogo na ba mkubwa ambao ni ndugu wa baba Mjomba anatoka katika ukowa wa mama katika kijamii na kitamaduni hasa katika jamii nyingi za kiafrika mjomba ananafasi ya heshima na wajibu maalum katika baadhi ya tamaduni mjomba anaweza kuwa mshauri wa karibu wa watoto wa dada yake Wakati muinginie anaweza kushiriki katika maamuzi muhimu ya kifamilia kama vile malezi ndoa au migogoro katika badhi ya jamii za jadi, mjomba alikuwa na mamla ka makubwa hata kuliko baba katika maswala fulani ya kitamaduni.

Mchana ni sehemu ya siku inayopatikana kati ya asubuhi na jioni. Mara nyingi kuanzia jua linapopanda juu zaidi angani, hadi linapoanza kupunguza kuelekea magharibi. Kwa kawaida, mchana huhusishwa na mwanga mwingi wa jua joto la juu na shugli za kijamii na uchumi. Ya kwanza kabisa, tukichunguza maana ya muda, siku imegawanyika katika vipindi vikuu kama asubuhi mchana jioni na usiku, mchana huwa katikati ya vipindi hivi. Katika mfumo wa saa ishirini na nne mchana wa kuanzia kuanzia takriban saa sita mchana na kuendelea hadi alasiri. Kwa hivyo, katika matumizi ya kawaida ya kiswahili, watu wengi huchukulia muda kuanzia saa nane afu. Au saa tano asubuhi hadi saa kumi za alasiri kwa sehemu ya mchana kiastronomia mchana hutokea pale ambapo eneo fulani la dunia linakuwa limeelekea moja kwa moja upande wa jua kutokana na mzunguko wa dunia kwenye mhimili wake Wakati huo, mwanga wa jua huwa mkali zaidi na mara nyingi joto huongezeka. Katika nchi za ukanda wa tropiki kama Kenya, mchana unaweza kuwa na joto kali hasa wakati wa kiangazi. Kijamii, mchana ni mda wa kazi na uzalishaji. Ofisi mashule masoko ndo viwanda huwa vinaendelea na shugli zao nyingi katika kipindi hiki. Watu wengi hupanga mikutano, masomo au safari zao mchana kwa sababu kuna mwanga wa kutosha na mazingira huwa salama zaidi ikilinganishwa na usiku kiafya mchana una umuhimu wake Mwanga wa jua husaidia mwili kuzalisha vitamin D ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa Hata hivyo, jua kali la mchana linaweza kuwa na madhara kama kuchoma ngozi au kusababisha upungufu wa maji mwilini kama mtu hatatumia kinga au kunywa maji ya kutosha. Kitamaduni, katika jamii nyingi, mchana pia ni mda wa mapumziko mafupi ya chakula, yaani chakula cha mchana. Huu ni wakati wa kukutana na familia au wenzako kazini na kushirikiana. Pia kuna msemo unaosema mchana kweupe, unaomaanisha hali ya uwazi ukweli usiofichika Kwa sababu mchana kila kitu huonekana wazi, kifalsafa mchana unaweza kuwakilisha kipindi cha nguvu ustawi au kilele cha maisha ya mtu kama vile jua vilivyo juu zaidi mchana ndivo mtu ana uwezo wa kuwa katika kilele cha mafanikio yake katika mchana wa maisha yake kabla ya kufikia jioni ya uzee Kwa ujumla mchana ni zaidi ya mda wa katikati ya siku ni kipindi cha mwanga, kazi, uzalishaji na mwingiliana wa kijamii ni wakati unaobeba umuhimu wa kiafya kiuchumi na hata kifalsafa katika maisha ya binadamu.

Sukari ni dutu tamu inayotumika sana katika chakula na vinywaji ili kuongeza ladha kitaalamu. Sukari ni aina ya wanga rahisi inayojulikana kama sukrosi. Ambayo hupatikana hasa katika miwa na beetroot ya sukari. Ni chanzo muhimu cha nishati mwilini kwasababu huvunjwa haraka na kutoa nguvu inayohitajika kwa shughuli za kila siku. Kihistoria, sukari ilianza kutumika maelfu ya miaka iliyopita katika maenea ya Asia kusini na mashariki ya kati ambako miwa ililimwa kwa mara ya kwanza. Biashara ya sukari ilienea kupitia njia ya kibiashara hadi ulaya na Afrika. Baadaye, kilimo cha miwa kilikuwa sana katika maenea ya tropiki. Katika nchi ya Kenya sukari huzalishwa hasa kutokana na miwa katika maeneo ya Magharibi mwa nchi na viwanda kama Mimias Sugar Company vilikuwa na mchango mkubwa katika uzalishaji wa sukari. Kuna aina mbalimbali za sukari kwanza. Kuna sukari ya kawaida nyeupe inayotumika majumbani. Pili kuna sukari ya kahawia brown sugar ambayo huwa na kiasi kidogo cha mulasi na ladha tofauti kidogo. Kuna sukari asilia inayopatikana kwenye matunda na maziwa hizi zote ni aina za sukari lakini hutofautiana katika muundo wa kikemikali na matumizi yake sukari ina faida na hasara, faida yake kuu ni kutoa nishati ya haraka mwlini. Watu wanaofanya kazi nzito au wanariadha wanaweza kuhitaji nishati hii. Hata hivyo, matumizi ya sukari kupita kiasi yanaweza kusababisha matatizo kama unene kupita kiasi kisukari, kuoza kwa meno na matatizo ya moyo. Madaktari wengi hushauri kupunguza matumizi ya sukari na badala yake kula vyakula vinye sukari asilia kama matunda. Kiuchumi, sukari ni zao muhimu la biashara kilimo cha miwa hutoa ajira kwa kulima, wafanyakazi wa viwandani na wasafirishaji Pia ni chanzo cha mapato kwa serikali kupitia kodi na mauzo ya ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, sekta ya sukari mara nyingi hukabiliwa na changamoto kama ushindani wa sukari kuagizwa kutoka nje. Gharama kubwa za uzalishaji na mabadiliko ya bei sokoni jamii sukari imekuwa sehemu ya utamaduni wa chakula vinywaji kama chai kahawa na juisi mara nyingi huongezwa sukari. Pia hutumika katika maandalizi ya keki, pipi na vyakula vya sherehe. Katika hafla nyingi kama harusi na siku za kuzaliwa vyakula vitamu vilivyo na sukari huwa sehemu muhimu ya sherehe. Kwa ujumla sukari ni dutu tamu, muhimu katika maisha ya binadamu kwasababu ya ladha na nishati yake Hata hivyo matumizi yake yanapaswa kuwa kwa kiasi ili kulinda afya ni mfano mzuri ya kitu ambacho ni kina manufaa makubwa lakini pia kinaweza kuwa na madhara iwapo hakitatumika kwa busara.

Feather ni rasili mali, yenye zamani inayotumika kama chombo cha kubadilishana, bidhaa na hudoma, kipimo cha zamani, hifadhi ya mali na njia ya kulipa madeni, kwa luga rahisi, feather ni kitu kinacho kubalika na jamii kama malipo rasmi enda uchote katika shugli za kichumi inaweza kuwa katika mfumo wa noti, serafu na hata feather zaki elektroniki kama vile pesa za simu au banki kihistoria, kabla ya mutumizi ya feather, watu walifanya biyashara kubadilisha na bizaha kwa bizaha au butter trade Kwa mfano, mtu angeweza kubadilisha mahindi na kwa maziwa Hata hivyo, mfumo huu ulikuwa na changamoto kwa sababu ilibidi kila upande uwe na kitu anachokihitaji mwenzake badae. Jamii ilianza kutumia vitu maalum kama chumvi mifugo au madini kama kipimo chathamani. Hatimae, sarafu na noti zikaanzishwa kama mfumo rasmi wa feather. Katika nchi kama Kenya, feather rasmi ni shilingi ya Kenya ineosimamiwa na Central Bank of Kenya. Benki kuu inajukumu la kuthibiti mzunguko wa feather kuhakikisha zamani ya kei inabakimara na kusimami ya sera zaki feather za taifa leo. Mbali na noti na sarafu, kuna pia matumizi makubwa ya feather za kielektroniki kama vile M-pesa ambayo hurahisisha miamala bila kutumia pesa taslimu. Kiuchumi, feather zina kazi kuu nne. Ni chombo cha kubadilishana ni kipimo cha dhmani ni hifathi ya mali na ni njia ya malipo ya badae. Kijami, feather zinaathari kubwa katika maisha ya watu. Zinahitaji kuwa zinahitajika kwa ajili ya mahitaji ya msingi kama chakula, malazi, mavazi, elimu na matibabu upatikanaji au ukosefu wa feather unaweza kuadhiri kiwango cha maisha ya mtu na familia yake either feather zinaweza kuleta furaha na usalama lakini pia zinaweza kusababisha mgogoro kama zinaposimamiwa vibaya kisaikolojia fedha zinaweza kuadhiri mtazamu na tabia ya mtu. Watu wengine huziona kama chanzo cha mafanikio na heshima ilhali wengine huona fedh kama chombo cha kusaidia maisha. Ni muhimu kuwa na nidh amu. Matumizi ya fedha kupanga bajeti, kuweka akiba na kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Kimaadili na kifalsafa, kuna mjadala kuhusu nafasi ya feather katika maisha ya binadamu. Wengine kusema feather si kila kitu, pali ni chombo tu. Maadili kama uaminifu, upendo na heshima, hayawezi kununuliwa kwa feather. Hata hivyo, feather ni muhimu kwa ustawi wa jamii na maendelewa taifa. Kwa ujumla, feather ni nguzo kuu ya uchumi na maisha ya kila siku. Zinatoa urahisi katika katika biashara wezesha maendelea na kusaidia katika kutimiza mahitaji ya watu lakini ni muhimu kuzitumia kwa busara kwa sababu dhamani yake iko katika jinsi inavyotumika si tu katika wingi waki.